Kama kuna lugha ambayo ningependa sana-sana kujifunza ni French, ki luga ya kifaransa. Ninapofikiria kujifunza French, ninajiona na jambo, naona ni jambo nzuri sana. Na si tu kwa sababu ya maneno mbali sababu ya utamaduni mzima. Napenda luga hii kwa sababu inaniwezesha kuelewa watu. Alafu, wanafaransa wana historia mzuri sana. Na pia jinzi wanavyoishi, kutaka chakula hadi sana, nataka kuenda kwa mkahawa wao, alafu niseme habari yako, nataka unipe chakula kinancho itwa hivi na wako wana sauti, tamu sana wacha niseme luga yao ni luga ambayo ya kuvutia sana na kila kitu kipo undani ya luga hiyo. Hivyo, kujua kunanipa experience ya kweli ninapofika uko ufarasini. Kwa kila siku, unapanga kujifunza misingi, maneno ya kawaida, jinsi ya kusalimiana, kusema tafadhali asanti, saa zingine samahani, ama nipe ili chupa ambavyo utasema na hiyo lugha ya kifaransa. Na hili ni jambo raisi, lakini linasaidia sana unapokutana na watu kwanzia maduka, kuna mikahawa, au maneno labda ya burudani. Kadra unavyosonga mbele, grama muundo wa sentensi unakueka kwenye ligi ya kuelewa mazungumzo zaidi na si tu kumzungumza tu pia napenda kufikiria kuhusu chakula, sana sana chakula na lifestyle ya kifaransa kuna kitu speciali kuhusu buge safi ama kusema nipee constraint sijui kuisoma na kifaransa ama unasema nataka chema kahawa yao alafu unasema unaitisha kulingana style yao ambao wanatumia na kile kitu kinakua experience kwako na si maneno tu, hii ndiyo sababu ambayo inafanya nipende kujifunza luga moja ambayo si ya culture ambayo mimi nimetoka ila ya culture ingine na si tu maneno ambayo haina context yote na kwa kawaida napanga kujifunza hatua kwa hatua wiki ya kwanza na ya pili ni msingi alafu tunaendakwa maneno raisi ni salamu alafu wiki inayofuata tunakuja kwa vitu kama grama alafu tunaenda kwa mazoezi madogo madogo ya kimazungumzo na uzuri wa haya yote unaza jifunza haya yote mutandaoni unaingia mahali kama hapo yutibu ama unaenda unapata kuna programu kama zingine zinazo itwa duolingo alafu kisha kadri unavyesonga kuzungumza na kuona maudhui halisi ya kifaransa kunafanya uendele kujifunza bila stressi na hii yote ni wacha niseme hii yote ni kama preparationi unapofiko kwa ufaransa unaona chakula unaona watu alafu pia lifestyle ambayo wanaishi na utaeza kuzungumza na wao, utseza kusikizana wao kwa sabubu nyinyi wote mwaongea luga moja tu.

Ninapo jikinga na jua kali hatuwa ya kwanza ni kuepuka kuenda nje wakati wakati yenye jua iko juu sana. Hasa kati ya saa za, saa nne ama sa kumi asubuhi, hadi saa tatu, hadi hapo saa tisa jioni. Hii husaidia kuepuka mwangaza, mkali na joto kupita kiasi. Pale ninapohitaji kuwa nje huwa natumia kinga ya jua kama labda navaa kofia au mara nyingine mi huvalia mavazi yenye rangi nyepesi na makubwa kidogo ili mwili upate hewa na jua isiingie moja kwa moja hadi ngozini hii ni njia rahisi lakini yenye manufaa sana ningetaka kutumia kitu kama mwavuli lakini io sana sana iyo hicho naezasema ni kama chombo cha wanawake. Sijaribu kuwa bias lakini hio ni kama chombo cha wanawake pia mi huweka mi hutumia sunscreen saa zingine kwenye sehemu zilizo wazi kama uso sababu nina ngozi nyepesi sana saa zingine nikichomeka na jua naanza kupata naanza kuchomeka chomeka naanza kupata maugonjwa ya ngozi ambao sipendi. So kwa hivyo mi hujipaka uso kwenye mikono, kwenye shingo na hii inasaidia sana kulinda ngozi dhidi ya mionzi hatari ya UV ambayo inaweza kuharibu ngozi au kusababisha kuzeeka mapema na hakuna haja ya kutumia vitu vyote pamoja kila wakati lakini kuwa kitu na kitu kama sunscreen kila wakati pale inapowezekana iyo ni muhimu sana kwanza katika misimu ya mwezi kama wa januari hivi jua huwaka sana.